Simu yangu huwa mara nyingi naitumia kutuma jumbe, pia kusoma jumbe hususan kwa kutumia mfumo ule wa WhatsApp. Kwa hivo mara nyingi huwa nipo hapo naangalia jumbe mbalimbali kutoka kwa vikundi, angalia jumbe mbalimbali kutoka kwa vikundi vya familia, vikundi vya kazini, vikundi vya marafiki, na pia na vikundi vingine tu vya kibinafsa ambayo naeka vitu vyangu pale ndo nisiweze kusahau. Kwa hivo mara nyingi niko kwa simu na nikiwa kwa simu natumia mtandao wa WhatsApp. Hata mara ingine napiga simu na mtendao wa WhatsApp kutumia sauti na pia napiga simu kwa mtandao wa WhatsApp kutumia video sema kweli mfumo huo umeraisisha kila kitu. Kwa hivo nautumia sana karibia katika kila kitu. Kwa hivyo nipo hapo sana kuangalia jumbe na kila kitu. Halafu mara nyingine sasa mara moja moja napitia katika mtandao wa tiktok kuangalia video ambazo zimewekwa kule zinaweza kuwa za densi, zinaweza kuwa za kuchekesha, pia vile vile nazuru instagram na mtandao pia wa facebook kuangalia tu maisha ya watu, walicho post, kuna nini, kama kuna taarifa, it is kuna udaku vitu kadha wakadha, kwa hivo mara nyingi nipo mitandaoni, hasa mitandao ya kijamii.

Naam, kwa sasa hakuna kitu chochote ambacho nakihifadhi. Niko tu, pengine ningekuwa nacho, ningekwa nakihifadhi katika lile duda ambalo huwa linahifadhi vitu muhimu halafu unaweka nambari ya siri ambayo unawezaficha kitu chako na wewe peke yako ndio unaweza kukipata. Lakini kwa sasa sina kitu chochote cha thamani ambacho kinahitajika kuhifadhiwa. Niko tu, naishi tu maisha ya kawaida kama mkenya wa kawaida bila chochote kile cha thamani.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Katika karne hii ya utandawazi na kila siku inaposonga, kunakuwa na kitu kipi ambacho kimezunulio ataki teknolojia. Kwa hivyo ndio usisaliye nyuma, kuna haja ya kwa kisha kwamba unajaribu kila kitu ambacho unakiona, ujuhu kwamba ni kipi ambacho kita kufaa na ni kipi ambacho pengine hakita kufaa zaidi. Halafu pia kupitia kujaribu huko unajifunza mengi kusiana teknolojia. Kwa hivyo mara nyingi ni naangalia na nijaribu na pia kwa nijaribu kutumia teknolojia mpia hili kuona kama itanifaa, kama itanisaidia kuraisisha maisha yangu Inezakuwa katika upande wa kazi, inezakuwa nikona maswali yambawa naitaji majibu na teknolojia hio inezakunisaidia kujibu Kwa hivyo mimi kila wakati siogopi kujaribu kutumia teknolojia mpia katika juhudi tuza kwa kisha kwamba mibinafsi na faidika na maisha yangu yanaeza kuraisika hata zaidi ususan unapotumia teknolojia katika njia yote ile ya maisha yako. Manake hivi sasa katika kila sekta wakuna teknolojia.

Juisi ya matunda ambayo naipenda zaidi ni juisi ambayo imetengenezwa kwa maembe. Kusema kweli ndiyo juisi ambayo naipenda zaidi nahisi kwamba ni tamu, iko na sukari ya kutosha, si kali, na pia kwa ujumla napenda juisi ya maembe kwa sababu pia inakusaidia kushiba. Kwa mfano, kama umekwenda hoteli na chakula ambacho kinapakuliwa pale huwa si kingi, ni chakula kidogo, basi siri pale ni uhakishe kwamba umeitisha ile juisi ya maembe, maanake unapokunya lle juisi ya maembe unahisi kana kwamba umeshiba umekula sahani mbili na saa hiyo umekula sahani moja, kwa hivyo wakati wate ule mimi nitachagua juisi ya maembe, alafu pia napenda juisi ya maembe kwa sababu mimi tayari napenda maembe, embe ni tunda ambalo nimelipenda sana kwanzia nikiwa mtoto, alafu nilikolelewa kule kijijini, tuna shamba la maembe, ni shamba ambalo limechanganyisha miembe ya kila aina. Kwa hivo utotoni mwangu nimekula maembe sana, nimezoea na ndiposa nikiona juisi ya maembe siezi kuiacha. Lazima tu nikule juisi ama nikunywe juisi ya maembe kwa sababu ni tamu, ina sukari ya kutosha na pia ni nzito vizuri na kushibisha vizuri vile ambavyo unataka.

Napenda sana kunywa soda, aina ya Coca-Cola. Manake nesi kwamba ni kinyuaji kizuri ambacho kina kufanya koyako inasikia raha unapokunyua. Mwili unatulia kama kulikuwa na jotokali. Kwa hivo kinyuaji baridi ambacho nakipenda zaidi ni Coca-Cola, alafu Coca-Cola ukila na chakula. Usa nkile chakula cha haraka katika imi kahawa mbo hivo jijini. Basi unasikia vizuri sana manake ya soda ni tamu na pia inakutuliza. Yani na kufanya unaisi utulivu kama ulikuwa na mbio, ulikuwa na joto ulikuwa, unasikia ni kama uhemi vizuri jume kimbia Bas, unapokunywa kile kinyuaji bila saka unasikia tu umetulia Unasikia mwili umeshikabaridi Unasikia koyako umetulizo Harafu ni kinyuaji tu kitamu mbacho kimetengenezwa ni kizuri sana napenda kukinyo.

Kunapokuwa na mvua kubwa, mara nyingi huwa napendelea sana nisalie ndani ya nyumba, nitulie. Nijifunike tu gubi gubi, nisikie sauti ya mvua, inavyonyesha, nitulie ndani ya nyumba. Maanake kusema kweli mimi sipendi mvua kabisa, naona kwamba mvua inanipatia dhiki. Ikizingatiwa kwamba huwa napanda magari ya uma. Nile ule mkanyangano, hujazana matope, wengine wanangia na miavuli ambayo imeloa maji Jirani yako anaeza kuwa amenyeshewa na umekaa na yeye anakujaza maji Kwa hivyo huwa sipendi kwenda mahali wakati wa mvua napendekeza nikae ndani ya nyumba siku ya mvua ambayo ilinifuraisha zaidi ni mvua ilinyesha na nilikuwa ndani ya nyumba na nilikuwa nimetulia Kitu ambacho kilinifurahisha ni kuwa umeme haukupotea Maanake huku Kenya mvua inaponyesha umeme unapotea Kwa hivyo kitu kilinifurahisha ni mvua ilinyesha na umeme haukupotea Kwa hivyo nilikuwa nasikiza tu sauti ya mvua ikimwagika Mvua pia imenifanya nilikuwa niko na mpango kwenda kanisani Lakini dakika chache tu kabla nitoke kuelekea kanisani mvua kubwa ilinyesha na mvua hiyo ilinilazimu nisiende mahali na sikuenda kanisani ilibidi nibadilishe mpango wangu Halafu kitu ambacho napenda zaidi ni ile sauti na ule mlio ambao mvua inatoa, mvua inaponyesha Basi ni sauti ambayo inanituliza nataka tu nijifunike nilale Kwa hivyo ni sauti ambayo naipenda sana.

Nashirikiana na wengine kuhakisha kwamba nafanikisha mazungumzo na mwasiliano. Ndiyo uweze kufanikisha kazi kwa shirikiano. Kuna haja ya kuhakisha kwamba, kuna mawasiliano ya kutosha, ambayo yanaeka wazi kila jukumu la kila mmoja. Katika juhudi za kuhakisha kwamba kila mtu amefanya wajibu wake na hatimae hutekeleza lengo ambalo huwa tumelenga kulifanya katika ushirikiano huo. Kwa hivyo katika kuhakikisha kwamba ushirikiano unaboreka, basi ni kuhakikisha kwamba mawasiliano yapo na yamewasilishwa kwa kila mtu. Kila mtu anajua anafaa kufanya nini wakati gani na ni wakati gani tunafaa kutamatisha. Kwa kutumia mbinu hiyo basi, inatusaidia kufanya nini kuweza kushirikiana vyema na kutekeleza wajibu wetu na kumaliza malengo yetu kwa muda ambao unafaa.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa. Kwa kimombo huwa wanaita supermarket. Kusema kweli katika maduka hayo makubwa, huwa unaweza kununua vitu vingi na ni sehemu moja. Kando na hayo huwa kuna ile hulka ya kuwa huwa wanapunguza bei za bidhaa katika juhudi za kuvutia wateja wengi. Kwa hivyo unapokwenda pale, unaweza kununua bidhaa kadha wa kadha na kwa bei ambayo iko chini kwa sababu huwa wanaweka zile ofa. Kwa hivyo mara nyingi huwa napenda kuenda sana katika maduka makubwa, kuenda kununua bidhaa, maanake najua kwamba nitapata kila kitu ambacho nahitaji pahali pamoja na natoka nalipa ni rahisi na pia kunapunguzwa bei, unaeza kununua bidhaa pale kwa bei ya chini na ununue vitu vingi zaidi. Kwa hivyo ikilinganishwa na dukani hapa nyumbani katika maduka madogo ama maduka ya kawaida Unapata kitu kimepandishwa bei kwa sababu mwenye duka yuataka faida Lakini kule katika maduka ajula bei huwa ziko chini Kwa hivyo mara nyingi huwa nachagua kuenda kununua kule bidhaa mbali mbali.

Mazoezi huwa nafanya angalau kila siku, angalau kwa siku tano kwa wiki. Nafanya mazoezi kila asubuhi, ya ndio kabla niyaanze kazi zangu za siku, nafanya mazoezi ya angalau nusu saa, halafu nikimaliza naendelea na shughuli zangu za siku. Nafanya mazoezi hayo kila siku, katika juhudi tu za kupunguza unene wa mwili, na pia kuzingatia afya yangu. Manake ni vizuri pia kuhakikisha kwamba mwili wako unaufanya mazoezi kuliko kukaa tu Ikizingatiwa kuwa kwanza mimi nina unene wa kupitiliza Ndiposa sina budi ila kufanya mazoezi ili niweze kupunguza mwili na ndiyo niweze kujiepusha pia na yale magonjwa ambayo yanatokana na unene wa kupitiliza Kwa ivo nachukua hatua hiyo ili kujilinda Kwa ivo mazoezi ya mwili nayafanya kila siku ya wiki jumatatu mpaka ijumaa ambazo ni siku tano kati ya siku saba na nafanya kwa muda wa nusu saa dakika thelathini.

Luga ambayo ningependa kujifundisha ni luga ya kijerumani na pia luga ya kiespanyola. Manake kusema kweli, mimi uwa natazama sana, manatazama sana filamu. Izo filamu uwa mara nyingi zimeundwa kwa luga ya kihispaniola. Na nyingine zimeundwa kwa luga kijerumani. Kwa hivyo uwa nasikia vibaya sana marengine siyelewi inanibidi nifinje pale igewuze matamushi yawe kwa luga ya kimombo. Kwa hivyo ukitazama mdomo wao na ukitazama maneno anewa andikuwa pale kwenye runinga hayaendani kwa sababu umefaa tu kutafsiriwa kutoka luga ya mboni ya kespanyola adi kizungu ama hata kijerumani adi kizungu. Kwa hivyo ningetaka sana kujua hizi luga, ndiwa ndiposa nieze kutazama tu luga ambayo yiko taari kijerumani, ama filamu ambayo yiko kijerumani, ama yiko katika luga ya kihespanyola na niwe naeza kuelewa. Kwa hivyo ndizo luga ambazo ningetaka sana sana kujifunza.

Kifaa cha kiteknolojia mbacho siwezi kuishi bila basi ni simu, simu ya mkononi. Ama ukitaka unaeza kuiita rununu. Kusema kweli nimezoea sana kukua na rununu mkononi mwangu. Kiasi cha kua nikiketi mahali bila simu yangu najihisi kanakwamba niko mgonjwa. Nahisi kanakwamba niko na wasiwasi. Nagagaa, situli, kisa na maana natafuta simu. Kwaivo mara nyingi napendekeza simu yangu niwe nayo, manake uwa nasikiza, nikiangalia simu kidogo, kama ni mkutano na fuatilia, nikiangalia simu kidogo, kama napika, napika, nikiangalia simu kidogo, nimezoeya kuwa na simu mkono ni mwangu. Kwaivo siku moja ukisema ni shinde bila hii simu, basi nitaumia sana, manake nitakuwa naboeka na nitakuwa sijui nifanyenini kwa sababu sina simu ya mkononi.

Naam bila shaka vitu ambavyo huwa nafanya kabla ya kulala, kitu cha kwanza huwa napika, nikimaliza kupika nala, nikimaliza kula huwa naenda kuoga, alafu nikimaliza kuoga bila shaka ni kuenda kulala. Haya, hivyo ndiyo vitu ambavyo huwa nafanya. Kumbuka kwamba huwa namwandaa mtoto wangu kuenda shule asubuhi, kwa hivyo vitu vingine ambavyo huwa nafanya nahakikisha kwamba napanga zile sare za shule, nahakikisha viatu vimepigwa kiwi, nahakikisha kwamba mkate wake umepangwa, vitu vyake vya kubeba shule vimepangwa. Yaani anajipanga vizuri, tukiamka asubuhi ni haraka haraka, kufanya vitu viwili vitatu na kuondoka aende upande wa shule. Sasa ni kujipanga tu jioni kabla kulala ni kufanya mapishi nikimaliza kujipanga mtoto akuwe sawa kesho asubuhi Halafu nikimaliza nala nikimaliza naoga alafu naenda kulala.

Mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Tanariva katika mji ambao unajulikana kama hola ambao ndo mji mkuu wa kaunti hiyo. Bila shaka ndipo ambapo nilipo uzaliwa. Na kuna vitu kadha kadha vya kuvutia, kuna maandhari mazuri, kuna hoteli za kisasa, za kifahari, nzuri nzuri. Kwa hivo ni mahala pazuri ambapo mtu anaezaenda kuzuru. Mambo mazuri ututoni ambao ilikuwa inanikumbusha, ilikuwa ni maisha ya kule vijijini, vyakula ambavyo tulikuwa tunakula, mikate ambao tulikuwa tunakula. Na kitu kingine tulikuwa mahala pazuri tu ambapo watu wanaeza kulima, mpande chakula, kulikuwa pahala pazuri, hicho ndicho ambacho kinanikumbusha. Mji huo kitu kipi kinafanya mji huo kuwa maaluma na ni mji mzuri umetulia watu wake na watu wazuri Diposa ndiyo sehemu kuu ambao anaitwa ndiyo mji mkuu wa county Iyo ndo sababu ambayo inachangia Halafu ndarudi wakati gani natarajia ama na hitaji kurudi sijui nitarudi lini lakini pengene nitarudi kuwanda kutembea kuona tu huo mji hivi sasa umefikia wapi.